Kuwa na maisha yenye maana, kuamka kila siku nikijua kuwa, kuna mtu fulani amenufaika kwa sababu ya kile nilichofanya. Kuwa na uhuru wa mawazo, kuwa na msaada kwa wengine, iwe ni kwa elimu, ushauri au msaada wa kweli. Kuendelea kujifunza na kukua nisibaki pale pale. Amani ya ndani, akili tulivu, mahusiano mazuri na usingizi mzuri usiku.